Mimi ni mewahi kutembelea ziwa au mto. Sehemu ambayo natoka ambayo ni bonde la ufa, mkoa wa bonde la ufa uko na mito mingi na pia iko na ziwa nyingi. Ziwa maarufu, sana sana ambazo ziko kwenye bonde la ufa kikubwa ni ziwa Turkana. Halafu huko kwenye kaunti ya Baringo, kuna ziwa mbili, ambayo ni ziwa Baringo na ziwa Bogoria. Halafu ukienda kwenye kaunti ya Nakuru kuna ziwa Nakuru, na pia kuna ziwa Naivasha kwenye hio hio kaunti tu ya Nakuru. Kwa hio, mimi mewahi tembelea hio ziwa ya Nakuru ambayo iko kwenye kaunti ya Nakuru na iko kwenye ndani ya mbuga ya wanyama ya Nakuru National Park. Huko kuna wanyama tofauti tofauti. Wengi wao ni nyati ama mbogo. Utakuta pia wanyama kama simba wako pale. Wanyama wengine wadogo wadogo ambao wana kula nyasi pia utawapata pale. Na ziwa Nakuru pia iko na ndege aina ya flamingo ambao wapo wengi sana huko kwanza. Kwa hio nimewahi kutembelea ziwa kadhaa na mojawapo ya ziwa maarufu ambayo nimetembelea ni ziwa nakuru.

Kulingana na kazi ambayo naifanya, kupokea ama kutuma barua pepe ni jambo la maana kabisa ama ni shughuli ya kawaida kabisa. Mawasiliano yetu mengi sana sana na ofisi ambazo ziko nje ya ofisi yetu ama wafanyikazi watu wengine ambao wako mbali na ofisi yetu huwa tunawasiliana kupitia kwenye barua pepe. Kwa hiyo kila siku mimi lazima niandike na nitume barua pepe kama nne ama tano wenzangu ambao wako ofisi ya nje. Na wakati huo huo pia huwa napokea majibu kutoka kwa hizo barua pepe pia huwa kama majibu manne ama tano kwa hiyo lazima nipokee baruapepe kama tano ama nne kila siku. Na wakati mwingine hata yanazidi kulingana na mahitaji ya wakati huo na jinsi ambavyo baruapepe inatumika kwenye ofisi yetu inamaanisha kwamba. Mawasiliano yetu sana rasmi yanapitia kwenye mbinu hiyo ya barua pepe. Kwa hiyo lazima niyapokee kama tatu wa manne kwa siku.

Mimi sipendi chakula ambaye yenye mafuta nyingi sana. Sana sana chakula kama vile vibanzi ambavyo huwa vinapikwa kwa kutumbukizwa ndani ya mafuta mengi. Huwa nahisi kwamba yale mafuta yamepita kiasi na huenda si mafuta mazuri kwenye afya yetu. Na sana sana hawa watu ambao wanapika chakula, huwa hawachagui yale mafuta ambaye yanafaa kwa miili ya binadamu. Huwa wananunua tu mafuta ambaye ni bei nafuu ama ni bei ambayo wanaeza kuimudu. Kwa hiyo sipendi chakula chenye mafuta nyingi. Japo kuwa kwenye upande mwingine mimi huwa napenda kula nyama ambayo ikona mafuta nyingi. Na hisi kwamba kama mafuta ni imetokana na mnyama huwa ni mafuta mazuri na yanafaa kwenye mwili wetu. Kwa hiyo ikifika ni kula nyama sijali sana kama nyama yenyewe ikona mafuta nyingi ama haina. Kwa sababu napenda mafuta nyingi ya nyama. Lakini kwenye chakula kingine kama ni hiki mafuta ambacho kinanunuliwa kwenye duka huwa sikipendi kwa hiyo mimi huwa napenda tu mafuta nyingi kama iko kwenye nyama na ni ya mnyama sio mafuta ambacho kimenunuliwa pale dukani.

Utotoni mimi nilikuwa napenda mambo mingi sana. Kitu ya kwanza ambacho nilikuwa nakipenda nikiwa mtoto ni michezo ya utotoni. Pale nilikuwa na rafiki wazuri sana majirani wetu. Kulikuwa na kipchumba ambae alikuwa jirani wetu, kiplimo pia alikuwa jirani yetu. Na tulikuwa tunakutana sana sana wakati wa adhuhuri ama alasiri. Tunakutana kwenye uwanja ambao ulikuwa karibu na nyumbani kwetu. Pale tunacheza michezo ya utotoni hadi hata usiku wakati mwingine tunakujiwa na wazazi wetu kwa sababu mchezo umenoga kabisa na atuhizi kwamba tunaitaji kuenda pale nyumbani na wazazi wetu ulikuwa na kutukujia, wanatuchukua nyumbani, wanatulazimisha hata tuende tukakule na tukaoge, kwa hiyo mchezo ya utotoni ilikuwa mchezo mzuri sana nilifurahia, ilikuwa inanifanya hata nasahau, hata kuenda kula kitu kingine ambacho nilikuwa napenda wakati wa utotoni mwangu ni uwindaji pale nyumbani kwetu kulikuwa na vichaka vidogo vidogo na kulikuwa na msitu pia ambao haukua mbali sana na pale kulikuwa na wanyama wadogo wadogo kama suara na sungura na tulikuwa tunapenda sana kuenda kuawinda na tukiwauwa tunalete nyama nyumbani na nyama yao huwa ni tamu sana kwa hiyo hiyo ni baazi tu ya mambo machache ambayo nilikuwa napenda wakati ambapo nilikuwa mtoto mdogo.

Miongoni mwa vijana wa sikuizi, michezo ya video huwa yameshika sana. Utakuta vijana wengi karibu ya hamsini wamekaa mbele ya kompyuta wakicheza ya michezo. Lagini sana sana pia utagundua kwamba kuna utofauti kati ya miaka kwa wale watu ambao wanacheza michezo hii. Ukikuta hao vijana ambao wamezaliwa hapa miaka ya elfu mbili, hao ndo wengi wao wanacheza michezo huo kwa sababu walizaliwa kwenye wakati wa internet. Lakini sisi ambao tulizaliwa miaka ya tisini utakuta kwamba kidogo ni wachache sana wambao labda walizaliwa mjini wanapenda kucheza mchezo huo. Kwa hiyo mimi utanikuta maranyingi sipendi kucheza mchezo huo sababu mi nimezaliwa vijijini. Na wakati ambapo nilikuja kujua kuhusia na haa mchezo ya video miaka ilikuwa imeenda sana nilikuwa mtu mkubwa nafanya kazi. Na singeweza kuanza kutabia ambaye si kuwa nayo wakati nimekua mdogo. Lakini naona wadogo wangu ambao wamezaliwa kama wanajua internet imekua hao wakona uraisi sana kucheza mchezo huo. Kwa hiyo mimi spendi kucheza michezo ya video na labda ni kwa sababu tu sikuzaliwa wakata ambao huu mchezo umeshika sana.

Kwenye maswala ya ngoma, hakika nitasema kwamba sipendi kucheza ngoma. Ngoma huku kwetu kupatikana ama mara nyingi ambapo nasikiza michezo ya watu wakicheza ngoma. Ni labda Jumapili, kuna kanisa ambalo liko karibu na hapa kwetu, na ni kanisa la Wakorino. Na Wakorino huku nyumbani kwetu, ama haya maeneo yetu, wanajulikana sana kwa upigaji wa ngoma. Hawa wanaweza piga ngoma kabisa kuanzisha asubuhi mbaka jioni. Na ikifika jumapili ndiyo sasa kazi imeanza, kazi rasmi. Hapo kuna ibada, watakuwa na ibada kwa muda mfupi, halafu kuna kucheza ngoma sasa kwa muda mrefu. Huko kuna aina nyingi za ngoma, utakuwa unasikia hata sauti tofauti tofauti za ngoma. Lakini kwenye mimi kucheza ngoma, mimi sichezi ngoma, sijalelewa kwenye culture kama hiyo. Kwa hiyo mimi hata sijui jinsi ya kupiga ngoma. Kwa hiyo mambo ya ngoma mimi sijiusishi nayo sana.

Kwenye mambo ya nyama, mi napenda nyama iana nyingi sana napenda nyama ya ng'ombe, kitu ya kwanza, napenda nyama ya kuku. Ambayo nahisi kwamba ni nyama tamu zaidi kwenye utamu wa nyama. Hu hakuna mnyama mwingine ambaye anakaribia kuku kwenye utamu. Kwenye ukaribu kabisa ni nyama ya bata. Nyama ya bata pia ni nyama ingine tamu sana na ni ni ni kitu ambayo nakipenda pia. Lakiri kwenye kupenda nyama mimi huwa napenda nyama ya mbuzi. Nyama ya mbuzi ni nyama laini, nyama nyororo, nyama ambayo ikona ladha nzuri. Na utanikutapa, nikienda pale kwenye kununua nyama, sana sana huwa sitafti nyama nyingine. Siwezi, ki nikikosa ata nyama ya mbuzi, afadhali nikule mboga na na vitu vingine, badala ya kununua ata ya ng'ombe sababu. Mimi huwa nahisi kwamba nyama ya ya mbuzi ni tamu sasa. Sana sana hao mbuzi ambao wamefugwa wakiachiliwa kurandaranda vale pale vichakani. Huwa na nyama ingire tamu sana laini na nyororo na iko na ladha nzuri sana.

Marafiki wapya mimi huwatengeneza kutegemea na watu ambao najumuika nao kila siku. Ata kwenye vyombo vya usafiri, sana sana nikienda kazini huwa natumia usafiri wa uma, na pale nikikaa karibu na mtu amba alafu tuanze maongezi, kama ni mtu mzuri utakuta kwamba tumeanza kuwa marafiki. Lakini marafiki wengi wanatoka pale kazini. Nikiwa pale kazini huwa sana sana ju ya sababu ya kutangamana nao kwa muda mrefu, huwa unakuta kwamba mumejuana kwa undani na utakuta kwamba kuna watu ambao wanapenda vitu ambao pia nawewe unavipenda utakuta munaenda sehemu moja na wao mara nyingi na hapo urafiki huwa unaanza utakuta kuna marafiki pale kazini ambao wanapenda mchezo wa mpira pia na mi napenda mchezo wa mpira wanapenda kula samaki, mi napenda kula samaki kwa hiyo utakuta kwamba tukiwa kazini tunafanya kazi nae tukitoka kuenda kutafuta chakula, tunaenda kutavuta chakula sababu pia na yeye anapenda chakula nachokipenda. Ikifika weekend wakati wa kucheza mchezo wa mpira, tunacheza nae ama tunaenda kutazama mchezo huo pamoja. Waya sehemu nyingine ambaye nakutana na marafiki na natengeneza marafiki wapya ni wakati ambao nimetembelea masehemu. Wakati mwingine tu weekend huwa natembelea masehemu na nakutana na watu wapya pale. Wengi ni watu wazuri utakuta kwamba tumezungumza na tukaanza kuelewana na urafiki unaanza. Kwa hiyo mi hutengeneza marafiki kutokana na sehemu nyingi nyingi na kutokana na watu ambao natangamana nao kila wakati.

Wazo nzuri ambalo siku ya leo nahisi kwamba ningependa ku share na nyinyi ama pia kuwakumbusha pia na nyinyi kwamba kila wakati ukiamuka ama kila wakati nakumbuka kwamba kitu ya maana ambao unaezafanya ni kutoa shukurani. Toa shukurani ukiamuka, toa shukurani ukilala, toa shukurani hata kabla ujaanza kuitisha mtu kitu yoyote, toa shukurani wakati unakosa, toa shukurani wakati umepokea, shukurani ni kitu ya maana sana. Kwa kingereza tunasema gratitude na nilijifunza kwamba kwa kwenye hii maisha mara nyingi huwa tunapenda sana kuangalia ni nini tunakosa, tunakosa kuangalia ni nini ambayo tuko nayo kwa sasa hivi na tushukuru kwa hiyo ambayo tuko nayo wakati huu, halafu tuwanze kutafuta pole pole kile ambacho hatuna. Kwa hiyo siku ya leo mi ningesema tu ama ningependa kuwambieni kila mara kumbuka kwamba shukurani ni kitu ya maana sana. Toa shukurani wakati huko nayo na wakati hata umekosa. Toa shukurani wakati unatarajia kupata na wakati huoni hata kama kuna uwezo wawe kupata. Shukurani ni kitu ya maana sana kwa sababu tunavingi. Vitu ambavyo hatuna ni vidogo sana. Kitu kikubwa kama afya ni kitu ambayo mtu unafaa kushukuru kila wakati kama uko na afya nzuri. Wa hiyo ni siku ya leo wazo langu kuu ni kwamba toa shukrani.

Kitu cha kwanza ambacho mimi huwa nafanya, kabla hata nianze kazi, ni kuhakikisha kwamba nikona kila kitu ambacho nahitaji kufanya kazi. Kama hapa nilipo, kitu ambacho nahitaji ndio nianze kazi hapa, lazima nikuwe na kompyuta. Labda iwe kompyuta ya kawaida, ambayo inawekelewa juu ya meza, ama kompyuta aina ya laptop, hiyo lazima nikuwe nayo. Na kitu cha pili, lazima nikuwe na intaneti, lazima niweze kuwa na uwezo wa kuingia kwenye mitandao, na hiyo inanifaa niwe nimelipia intaneti. Kitu cha pili, lazima pia mimi niwe kwenye mawazo ama kwenye mambo ya akili, nikuwe sawa vizuri kabisa. Ndiyo nikikaa chini hapa nianze kazi yangu hua nahisi niko vizuri kabisa. Halafu kitu cha tatu, lazima nihakikishe kwamba nikona orodha ya mambo ambayo lazima niyafanye kwa siku hiyo. Na orodha hiyo huwa naiandika kabla sijamaliza kazi siku iliyopita. Kwa hiyo kama jana niliandika orodha yangu ya mambo ambayo nahitaji kufanya leo. Na nikikaa chini kwenye meza yangu, kabla nianze kazi, lazima nipitie ile orodha. Nihakikishe kwamba kila kitu ambacho niliandika jana ni kitu ambacho ni kweli, ni sahihi, ni kitu ambacho nahitaji kufanya. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya mambo ambayo naangalia kabla nianze kufanya kazi.

Hakika, tathmini za kazi ni shughuli nzuri kabisa, ama ni jambo moja ambalo linafaa kabisa kwenye kazi zote. Mimi huwa najihisi vizuri kabisa wakati napata tathmini zangu za kazi. Kwa sababu najua, hivi ndivyo jinsi ambavyo mtu hujisaidia kukuwa kwenye kazi. Tathmini huwa zinafanya ni jue, sehemu ambayo inafaa ni jiongeza na sehemu ambayo niko na mapungufu. Na bila tathmini mtu huwezi jua mapungufu yako yapo wapi na utakuwa unatembea ukidhani unajua sana na kumbe bado kuna mahali ambapo inahitaji kufanya kufanyia kazi kabisa. Na sana sana tathmini za kazi huwa zinanihusu mimi sana na huwa siangalia kabisa kwamba hii tathmini ni moja wapo ya mahitaji tu ya kazi. Huwa naangalia kama ni jinsi ya mimi kuji pima ni mekua kiasi gani. Kila tathmini huwa inanisaidia kujua niviwango gani ambavyo nimefikia pale kazini. Kwa hiyo mimi huwa nahisi kwamba tathmini za kazi zinanisaidia sana mimi binafsi ata kuliko kwenye kazi yenyewe na huwa nazipenda sana na ichukulia kwa roho nzuri na huwa naipokea kwa moyo mpungi mkujufu.

Mimi nywele zangu huwa nazinyoa mara moja kwa wiki. Nimegundua kwamba hivi karibuni wakati miaka zinasonga, kipara kinaendelea kumea na kinakuja kwa kasi sana. Kwa hiyo huwa siipendi kwamba niko na semu flani kwa ya kichwani mwangu ambapo kuna nywele fupi, semu nyingine halina nywele, alafu sehemu nyingine kuna nywele nyingi sana. Kwa hiyo huwa nahakikisha ndio nywele iwe inatoshana kwenye kichwa, nahakikisha kwamba nimenyoa, angalau mara moja kwa wiki. Sana sana huwa ni ijumaa ama jumapili. Kwa hiyo na wakati ninanyoa nahakikisha kwamba nimenyoa kila kitu kabisa. Kwa style ambayo watu wanaijua kimaarufu ni Jordan. Huku kwetu tunaita Jordan. Hiyo ni kunyoa nywele kabisa inabakia nywele kichwa kinafanana uso. Kwa hiyo hiyo ndo style yangu mpya. Na kwa kujibu hilo swali tu nimesema kwamba huwa nanyolewa angalau mara moja kwa wiki.

Utunzaji wa muda ni muhimu sana pale kazini maana muda ni fedha na hivyo ndio wazungu husema ama kwa kizungu wanasema time is money na mtu yoyote ambaye ana uwezo mkubwa wa kutunza muda ana uwezo mkubwa wa kutengneza hela na njia ambayo mimi huwa natumia kutunza muda huwa nahakikisha kwamba nimefanya mpango ama ni mepanga kazi yangu huwa sifanyi tu kazi kiholela holela. Kazi zangu zote huwa zimepangwa. Kila wakati nikiingia tu asubuhi najua ni nini nafanya halafu nifanye kitu kigani, kikifwatwa na gani ama naenda sehemu fulani. Kwa hio, mimi huwa niko na ratiba maalum ambayo huwa inanisaidia kunielekeza na kwa jinsi ambayo nafaa kufanya kazi. Kwa hio mimi huwa natunza muda wangu pale kazini kwa kutumia ratiba ambayo ni mpangilio wa mambo ambayo nayafanya kazini, nikihakikisha kwamba yale mambo ya muhimu nimeyatanguliza halafu mambo mengine yanafwatia hadi nitakapo maliza shughuli zangu za siku.

Chakula ambacho mimi huwa napenda kula sana sana mchana ni aina mbili ya chakula. Aina ya kwanza ni wali. Huwa napenda kula wali sana wakati wa mchana na huwa na kula wali kwa maharagwe, huwa na kula wali kwa pojo, ama wa na kula wali kwa mchuzi yeyote, ya kuku mchuzi, ama mchuzi wa nyama ya ngombe. Kwa hiyo mimi mchana huwa napenda sana kula wali. Na wakati mwingine pia huwa napenda kula pure, ama sisi huku nyumbani tunaita githeri. Huu ni chakula ambao una mchanganyiko wa mahindi na maharagwe ambaye yamechemshwa yakaiva vizuri alafu yaka kaangwa. Huwa napenda hiki chakula sana sana sana wakati wa mchana alafu unachukuwa parachichi. Ukiongeza parachichi ni chakula kitamu sana huwa nakipenda sana sana sana kama niko kazini na nimeenda mahali nikanunua. Maana kuna vibanda hapo karibu unaweza ukanunua chakula chochote ambacho unakipenda. Kwa hiyo naweza nikanunuwa labda wali ama nikanunuwa hiyo pure ama githeri na hiyo ndiyo chakula napenda kula sana wakati wa mchana.

Mimi ni mmoja wa wale watu ambao hupenda sana kufuata matokeo ya kimataifa. Matukio ya kimataifa najua kwamba yana athari kubwa sana kwa matukio ambayo yanatokea humu nchini. Kwa hiyo ukisikia kwamba kuna matokea fulani ambayo yametokea kimataifa ama nchi fulani huko nje. Kama huyajui, ni vyema uyajue kwa sababu yanaeza yakafika huku. Kama ni vita, kama ni magonjwa, ama hali ya anga, ni muhimu ukajue ndio ujipange mapema yasikukute ghafla. Kama hivi majuzi tulisikia kwamba rais wa marekani ambaye ni Donald Trump, alivamia nchi ya Venezuela na akamshika rais wa huko ambaye anaitwa Manduro na kumpeleka pale Marekani. Kwa hivi sasa huyo Manduro amefikishwa kotini na anashtakiwa kwa visa mbalimbali. Na hiyo ni mojawapo ya matukio ya kimataifa ambayo tunafaa kuyajua. Kwa hiyo mi ni mtu ambaye nafuatilia kwa ukaribu sana matukio ya kimataifa.

Wakati wa jua kali, mimi kitu kikubwa ambacho huwa nakipenda ni kuepuka kutembea inje kwenye jua. Sana sana sehemu za huku kwetu wakati wa jua kali ni hali ya anga huwa mbaya kabisa. Ukitembea huku huwa unachomeka sana na jua na huenda uka athirika ngozi. Kwa hiyo mara nyingi huu utanikuta niko kwenye kivuli ama nimeshinda tu nimekaa kwenye nyumba. Cha muhimu sana sana ni kwamba huwa natembea huwa napenda kukaa karibu na maji maana pia huwa mtu unatoa jasho sana sababu ya joto kwa hiyo unahitaji kunywa maji mengi ili usije ukakaukiwa na damu. Na kitu kingine huwa nahakikisha kwamba wakati huo sifanyi mazoezi ngumu ngumu ama mazito mazito. Mazoezi ya wakati huo ni mepesi mepesi kwa sababu mtu hua unatoa jasho nyingi sana na hua unahema haraka sababu ya joto. Na kama nahitaji kufanya mazoezi mazito huwa nangoja mpaka ifike jioni angalau wakati jua limetua. Kwa hiyo, hayo ni baadhi ya mambo ambayo mimi huwa napenda kuyafanya wakati wa jua kali na pia wakati kuna joto jingi.

Upande wa ndevu, utanikuta mara nyingi kabisa, mimi nikona ndevu ndefu kabisa. Na huwa napenda hivyo kwa sababu nakuta kwamba nilibarikiwa na ndevu nzuri. Huwa ni laini, nyororo, na refu, halafu ni vyeusi vizuri kabisa. Na kwa sababu ya hiyo huwa sipendi kuvinyoa. Na pia yanavutia na niligundua kwamba mpenzi wangu huwa anazipenda sana. Na wakati nime vivupisha tu hata sijenyoa yote, huwa anakasirika sana, huwa haileti raha nyumbani, huwa nanuniwa sana. Kwa hiyo mi huwa nakisha nimeweka ndevu kwanza kwa sababu mimi napenda ndevu alafu unakuta kwamba kinanifuraisha nikiwa nacho. Halafu kitu cha pili pia mpezi wangu anavipenda kwa hiyo hapa kwa familia tunapenda ndevu. Mimi huwa sinyoi na sitamani hata kuvinyoa. Kinanifanya navutia zaidi na kinanifanya nahisi vizuri nikiwa navyo. Kwa hiyo mimi si mtu wa kunyoa ndevu, mimi ni mtu wa kuvaa ndevu.